Timu ninayounga moyo kwa dhati na kushikilia kwa shauku kubwa katika ulimwengu wa michezo hasa soka ni timu ya Tanzania, Taifa Stars, pamoja na yanga SC kwenye ligi za ndani Taifa Stars inabeba kwenye furaha na majonzi ya kitaifa kila mechi kuu. Kama ile ya kufuzu kombe la dunia au mashindano ya Afcon Huwa ni safari pamoja kwa watanzania wote. Tukiwaombea, tukipigia kelele na wakati mwingine tukisubiri mwaka mzima kwa matokeo machache tu ya kufurahisha. Nilipotazama mechi yao dhidi ya Algeria, miaka michache iliyopita ingawa tulipoteza. Nilihisi kiburi cha kuona jinsi timu yetu, ilivyopigana kwa moyo na ustadi unaongezeka. Hisia hiyo ya umoja haisahauliki. Kwenye ngazi ya kimataifa, naamini kwa timu ya taifa ya Brazil katika soka, si tu kwa ustadi wao wakishairi na samba soka, bali pia kwa historia yake ya kuleta furaha kwenye michezo. Kukaa usiku mweupe kutazama mechi zao, kunanikumbusha sababu ilivyoleta soka kwa kwa mchezo unaovutia ulimwenguni, kubadilisha mpira kuwa sanaa. Katika mchezo mingine, inaifuata timu ya mpira wa kikapu ya Lakers kwa sababu ya utamadunia wake wa ushindi na wahusika kama Kobe Bryant na Lebron James ambao wameonyesha maana ya kujitolea na kuwa bingwa. Kwa ajili ya mpira wa wavu nasha nashangaa uhodari wa timu ya taifa ya Japan katika kombe la wanawake, ubunifu wao, ushirikiano na muundo wa haraka, unanifundisha mengi juu ya nidhamu na usawa. Kufuata timu kwa mimi sio tu kuhusu ushindi, ni juu ya hisia zinazojengwa, hadithi zinazo simuliwa kwenye uwanja, na namna michezo inavyo tuunganisha watu, tofauti tofauti kwa shauku moja. Hata katika hasara kuna heshima na mafunzo na moyo huwa tayari kusubiri mechi ijayo.

Swali hili linaguza yale ambayo pengine ni malengo ya siri ya kila mtu anayetamani kuwa na mabadiliko. Chanya katika jamii yake. Kwa mtazamo wangu binafsi ningependa kuona maendeleo katika maeneo matatu makuu yanahusiana na maisha ya kila siku na mustakabali wa pamoja. Ya kwanza ni uzoefu wa elimu unayoendelea na kufungua fikra. Ningependa kuona elimu isiwe tena shuguli ya kukariri na kufanya ya mtihani tu. Bali iwe chanzo cha ufahamu wa kina, ubunifu na ustadi wa kutatua matatizo. Shule zingetoa fursa za watoto kujifunza kupitia miradi ya kibinafsi kujadili mada muhimu kama usimamizi wa mazingira, haki za binadamu na ujasirimali tangu utotoni. Pia ningetamani kuona wazee wakipata fursa ya kujifunza ujuzi mpya. Kama matumuzi ya teknolojia ufundi au hata lugha ili uwendele kujikwamuwa katika uchumi unaobadilika. Pili ni ustawi wa kiwango cha afya na furaha ya kiroho. Mendeleo halisi yanaonekana wazi pale ambapo watu wanajisikia. Wenye nguvu za mwili na amani ya akili. Ningelipenda kuona afya ikiwa na haki ya msingi isio na masharti. Huduma bora za kliniki na hospitali kwa wote. Urahisi wa kupata dawa na ufahamu wa lishe bora. Pamoja na hayo ningetamani kuona jamii kizungumza wazi. Juu ya afya ya akili. Tatu ni ushirikiano wa kiuchumi na usawa wa fursa. Ningependa kuona uchumi ambao au kiti kulinganisha watu kwa msingi ya utajiri, jinsia au uko. Hii inamaanisha kuweko kwa ajira zinazolipa vizuri na kuwapa wafanyikazi haki zao kamili. Kuwezeshwa kwa wajasirimali wadogo, hasa wanawake na vijana kwa mikopo mafunzo.